Mchezo ninaupenda katika olimpiki ni mbio za masafa marefu ambao kwa Kiingereza tunaita marathon na naipenda mbio hizo kwa sababu nchi yangu Kenya imekuwa imekuwa ikishinda mashindano hayo miaka nenda miaka rudi tunao baadhi ya watu kama Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon ambao hutuwezesha kuleta medali za dhahabu na kuliwezesha taifa la Kenya kungaa katika mashindano ya olimpiki, naam.